Napenda kucheza mchezo wa kandanda kwa sababu mchezo huo usisimua mwili na usaidia pia kufanya viungo ya mwili kuwa nyepesi na kuwezesha kuwa nanguvu. Pia kandanda huhusisha jinsia zote mbili. Hakuna ubaguzi na wachezaji wa mbao ucheza kandanda huishia kulipwa pesa mingi wengine hata huishia kununua majumba makubwa na hata magari. Kandanda pia huwa na mashabiki ambao hutazama kandanda. Na kwa kutazama wao huwa na furaha na hushabikia timu zao.

Mimi hupenda mkate mweupe kwa sababu ni meuzoea kukula tangu utotoni. Kuna mikate ingine ile ambayo inamanufaa zaidi ya saa. Kwa wagonjwa wale ambao wanaugonjwa waki sukari. Lakini mimi kwakua ni mekua mzoefu wakula mkate maupe tangu ni wa mchanga ni meihia kuupenda. Lakini mikate ile ingine pia haina sukari mingi. Kwa hivyo ineza kuliwa na wagonjwa ambao na ugonjwa wakithukari. Lakini mimi nimeeza kubahatika sina ugonjwa ule sasa naeza kula mkate mweupe na kuupenda kabisa.

Kwa kazi zote za nyumbani mimi nachukia kazi ya kupanguza nyumba. Kazi hiyo kwanza unaitaji kuinama na hiyo wakati mwingine hufanya mgongo wangu kuanza kuuma. Na pia kazi hiyo inaitaji kuwa study na umahiri inahitaji uhakikishe kila mahali pamepanguzwa. Na wakati mwingine hiyo huwa nguvu kwa sababu nyumba huwa kubwa. Na unaweza kuchukua muda mrefu na hiyo inamaanisha mgongo wako unaweza kuuma sana. Sasa mimi napenda kufanya kazi zingine kama kuosha vyombo kwa sababu unaweza kufanya kama nimesimama na sio lazima niiname. Lazima usongeshe vitu kama viti na meza ndipo sa uweze kufika mahali pengine hiyo ndiyo sababu kuu ambayo mimi nachukia kazi hile.

Namkumbuka mwalimu Stanley kisa, mwalimu huyo alikuwa mwalimu wa kupenda, alikuwa anatufunza lugha ya kimombo mwalimu huyo alikua na stadi ya lugha hiyo alikuwa anaweza kutufunza kwa ustadi ndiposa niliweza hadi kupita mtihani wangu wa kimombo kwa sababu mwalimu yule aliweza kutufunza kila kitu kwa umahiri na ustadi na tukaweza kupita. Na siyo mimi tu pekee yangu bali hata wanafunzi wenzangu ambao tulisoma nao katika shule ambayo nilikuwa. Tuliweza kupita lugha ya kimombo sana na tukaweza kumshukuru mwalimu huyo kwani kupita kwetu. Kulikuwa kwa sababu yake kutufunza kwa vitu ambavyo alivielewa na alivistadi kwa umahiri.

Naam bila shaka nimeweza kutembea katika ziwa Victoria. Ziwa lile lilikuwa kubwa kabisa na hata nikapata mda wa kupanda meli na kuelea juu ya maji ya ziwa Lile. Nilipenda ambavyo maji ya ziwa lile yalikuwa rangi ya samawati. Na pia kulikuwa na mimea kando kando ya ziwa lile na hata pia samaki. Walionekana wakiruka kutoka majini na tena kurudi ndani. Ziwa lile lilikuwa kubwa na nikakuja kuelewa kumbe kwamba liko katika katika liko na kiwango kikubwa cha maji na hata pia wanyama wengi wa majini huishi mle ndani. Siku ile, sidhani kama naeza isahau kuwa, hiyo ndiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona ziwa kubwa kiasi hicho.

Bila shaka mimi napenda kusikiza mziki wa rumba. Mziki huu ulianzia katika inchi ambayo ni jirani ni jirani ya uganda inchi hiyo huitwa Congo inchi hiyo iliunda nyimbo hizi ambazo zinaustadi na ustarabu. Nyimbo hizi huwa na miondoko ambayo huondokwa pole pole. Na hivyo basi miondoko yake inaezwa kuondokwa na wazee na hata vijana. Pia nyimbo hizi zinaweza kusikizwa wakati wowote. Nyimbo hizi zina huwa za huzuni na hata pia kuna zile za furaha. Na nyimbo hizi pia uweza kukunjua mioyo ilio mikunjufu. Hivyo basi ningependa kuambia watu wengine pia waweze kujaribu kusikiza nyimbo hizi kwa kua wataendea kufurahia na hata kuzipenda.

Mimi husoma habari za mtandaoni katika mtandao unaoitwa X. Mtandao huu huwa na habari nyingi ambazo husaidia na pia habari hizi huwekwa kwa wakati wa mapema baada ya habari zile kufanyika. Naweza kupa mfano kama kuna ajali iliyofanyika juzi na baada ya kama dakika kumi na tano. Habari hizo zilikuwa zishawekwa kwenye mtandao ule na hata idadi ya watu ambao walikuwa wamefariki na wale ambao waliweza kupelekwa hospitalini ilikuwa imeshawekwa pale. Hivyo watu wangeweza kujua ni nini kilichofanyika kwa wakati unao unaofaa. Na pia mtandao huu wa X unasheria ambazo mtu kuweka habari zake lazima afuate, habari zako haziwezi kuwa za uongo na zikiwa za uongo unaweza hata ishia kushikwa na kutiwa korokoroni ama hata kufunguliwa mashtaka na kufungwa kifungo. Njia hii ya kuunda sheria kama hizi imesaidia mtandao huu kueneza habari zilizo za ukweli pekee yake.

Mimi hushughulikia wateja wangu kwa upole na heshima. Maoni ambayo wateja wangu hunipea mimi huichukulia na kisha kuiangalia na kuona wapi naeza kujirekebisha na wapi naeza kujiimarisha. Maoni ambayo wateja hukupa ndiyo ya maana kwani wao ndiyo wanaojua kama biashara yako inakua ama inaenda kuanguka. Hivyo basi, mteja akieza kukupa maoni, ni vyema uweze kufuatilia maoni hayo kwani, hayo ndiyo yataweza kufanya biashara yako iweze kuwa na kufanya uwe na ufanisi mkubwa katika biashara unayofanya.

Mimi napenda chai na sababu yangu ya kupenda chai ni kuwa chai huwa na manufaa mengi na pia tangu niwe mchanga nimezoea kunywa chai hivyo basi mimi kujaribu kuanza kunywa kahawa inaweza kuwa vigumu lakini mara moja au mara kadhaa mimi hujipata nikinywa kahawa kwani pia kahawa. Wakati mwingine huwa na manufaa yake kama wakati unapotaka kusoma na unaskia kma uko na usingizi unaweza kunywa kahawa na utaweza kusoma hata bila kuskia kulala lakini chai unapokunywa kama chakula na unaweza kula unaweza kunywa pamoja na mkate na hiyo inaeza wakati wa staftahi huwa ni chakula kenye manufaa sana kwa mwili wako kwani kinaeza kukuwezesha kufanya kazi zako. Bila kuskia njaa hadi masaa kwa masaa kadha wa kadha.

Mafanikio ya kibinafisi ambayo ninadhamini kazini ni mimi kueza kuwa kueza kufanya kazi zangu kwa muda unaofaa au hata kumaliza mapema. Kwani nikishafanya vile naeza kuwa na muda wa kufanya kazi zingine za ziada. Na hii huweza kufanya hata mimi kueza kupandishwa cheo ama hata kuangezwa wa mshahara. Na hii itaniweza kukimu mahitaji yangu.

Zoea nzuri ambalo niliweza kujenga tangu niwe mtoto mchana. Nikianza kuenda shule, nilipenda kuamka asubuhi na mapema. Hadi nilivyo mkubwa sasa hivi mimi huamka asubuhi na mapema. Kwani tabia ile yangu nilioanza nikiwa mtoto imenifuata, hadi nikiwa mkubwa hivi basi ninaweza kujikuza. Nikiamka mapema mimi huweza kufanya kazi nyingi na hata zingine ambazo ningeweza kufanya siku ambayo ingefuata. Na mimi huweza kuzifanya asubuhi na mapema na hata huweza kujitayarisha kuenda kazini. Ama kujitayarisha kufanya mambo ambayo ningeweza kufanya katika siku ile. Na mazoea hili limenifanya kuwa na ufanisi mwingi katika kazi na hata vitu ambavyo neeza kuvifanya.

Nikiwa shuleni kuna wakati niliweza kuwa nambari moja katika darasa letu. Niliweza kupewa zawadi ya vitabu vya kusoma na hata kikokotoo cha kufanya hesabu. Zawadi hizo zilikuwa nilizienzi kwani ziliweza kunisaidia kuendelea kujiimarisha kimasomo na kutokea pale. Niliweza kuimarika na hata kuchukua nambari ile ya kwanza mara kadhaa katika mihula iliyofuata.

Wakati wa baridi kali mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba na kutazama filamu kwenye runinga. Huku nikinywa chai au kahawa moto ili kuweza kufanya mwili wangu usije kushikwa na baridi. Pia wakati wa baridi kwa sababu hatuwezi kutoka nje. Sisi huunda michezo ambayo tunaweza kucheza ndani ya nyumba kama michezo ya kupanga nambari ama ata michezo ambayo haihusishi haihusishi miili bali inahusisha akili ili kuweza kusisimua akili zetu.